Unapenda kitanda kigumu au kizuri. Kwanza kabisa, nimi naenza sema ya kwamba kitanda ni kitanda tu, bora usingizi. Lakini ikija kwa uzuri wa kitanda, uzuri wa kitanda haimanishi kwamba utalala vizuri. Kwa hivyo, mimi ningesema kwamba nipe kitanda kizuri. Kwa sababu ukilala, wataka ulale na upate usingizi mzuri na usingizi mrefu, usingizi ambao hautasimamishwa na changamoto za kuwa na kitanda kibaya. Kwa hivyo mimi naeza sema ya kwamba, afadhali unipe kitanda kizuri. Kitanda kigumu, kitasababisha nikose usingizi na kitasababisha nisilale vizuri. Iwapo nitakua nimefanya kazi kwa muda mrefu na nahitaji kupumzika. Kitanda kigumu, kitakatiza vipindi vya mapumziko. Kwa hivo nipe kitanda kizuri, staki kitanda kigumu.

Mwandishi wa vitabu ambaye nampenda zaidi, anaitwa Ken Walibora. Aliandika vitabu vizuri ambavyo nilivitumia katika masomo yangu sanasana ya shule ya msingi ni ya kusikitisha kwamba aliaga dunia miaka michache iliopita, lakini naeza sema kwamba Ken Walibora alinisaidia sana kunielimisha na kunifunza kusoma vitabu kwa ufasihi pia na kuelewa. Kwa hivo Ken Walibora ndio mwandishi wangu ambaye napenda kabisa. Yeye ndio mwandishi ambaye ameandika vitabu ambavyo naweza sema nilisoma na nikavielewa na nikavipenda sana.

Kwanza kabisa, mimi ni mzaliwa wa mji wa Kakamega. Mji wa Kakamega unafahamika sana katika jamii ya waluhya. Na hadithi moja ambayo ni ya kusisimua kabisa ni hadithi ya jiwe ambalo linapatikana pale Kakamega. Kuna jiwe ambalo linafahamika kuwa huwa linalia. Watu ambao wanaishi karibu na jiwe hilo, huwa wanasema kwamba jiwe linalia. Na hadithi ni kwamba jiwe hilo lililia wakati wa wakoloni, siku za wakoloni walipokuja, waliua watu wengi sana, mpaka jiwe likalia, yaani kufafanua ya kwamba ardhi ilikuwa inalia jinsi jinsi watu walikuwa wanauawa katika mji huo. Kwa hivyo hadithi hiyo huwa ni ya muhimu sana katika jamii yetu huwa inatukumbusha kwamba si vizuri kuruhusu mtu kutoka nje kuja kututawala naam halafu kitu cha kuvutia ni hicho ambacho nimetaja jiwe hilo ambalo huwa linalia na mambo mazuri ya utotoni ambayo nakumbuka ni kuenda kuogelea katika mito ya huko nyumbani. Mito ya huko ni safi manake ni kijijini sana uchafuzi wa mazingira hauko sana kama wa mjini huko ni kwa kijiji tu. Kwa hivyo mito ni misafi waeza kuogelea sana nakumbuka nikiwa mchanga niliogelea sana katika mito ya huko Kakamega. Nini kinachofanya mji wako kuwa maalum? Nishasema kwamba hilo jiwe la kulia linafahamika sana. Kila mtu hua anasimama hapo mpaka anapiga picha. Hata nimeona wazungu huwa wanasimama hapo kupiga jiwe hilo picha Unahitaji kurudi pali wakati gani? Huwa tunarudi huko kwa sababu huko ni nyumbani wakati wa msimu wa krismasi huwa tunaenda nyumbani kusherehekea krismasi na familia. Kwa hivo mwisho wa mwaka, kila mwaka huwa tunaenda nyumbani kujiunga na familia zetu ili kushiriki katika sherehe hizo za krismasi. Kwa hivo kila mwaka huwa tunarudi huko.

Baada ya siku ndefu, kwa mfano kama nimetoka kazini, kama nimefanya kazi siku nzima, nikisha fika nyumbani. Huwa nina tengeneza kikombe cha chai, natandika leso hapo nje ya nyumba, kwa kivuli, alafu nakunywa chai, nikipunga upepo wa jioni. Nikiwa katika hali hii huwa na hisi kwamba uzito umetolewa kwangu na naeza pumzika kimwili na pia kiakili pia. Kwa hivyo ni kipumzika na tengeneza kikombe cha chai na kaa chini ya mti kwenye kivuli na kunywa na enjoy kikombe changu cha chai.